Mboga ninazopenda kuzila ni kama vile kunde hiyo nyingine yaitwaje. Mboga za kienyeji ambazo zina majani ya kibichi na wakati zinaiva zinabadilika na kuwa rangi ya brown hivi. Ni mboga ambazo zina manufaa mengi kwa mwili na zinasaidia vitu vingi. Kwa hivyo ndiyo mboga ambayo mimi hupenda sana. Kunde, mrenda na mboga zingine ambazo zinapatika na katika laini hiyo.

Naoga mara moja tu kwa siku. Ninapotoka kukimbia asubuhi au ninapomaliza kusoma. Huwa naoga kabla ya kuondoka au kuanza kazini kulingana na shughuli ambayo ninayo. Siku hiyo ninaporudi jioni huwa siogi kutoka kazini nitaoga tena kesho yake asubuhi. Kwa hivyo naoga tu mara moja kwa siku.

Mara nyingi sana, nimewahi kuwafuga wanyama tena wanyama tofauti. Wafuga kondoo, kwa shughuli zangu ambao badae niliwauza na kununuwa vitu vingine nilivyohitaji wakati huo. Nimefuga pia kuku, kuku hawa walikuwa wa biashara. Wakati huo nikawauza katika hoteli fulani na kuachana na mradi huo. Pia nimefuga ngombe nikawa na mbuzi kidogo. Pia nyumbani nina mbwa ambaye nimemlinda. Kwa hivyo naamini kwamba mbwa pia ni mnyama ambaye anafugwa nyumbani tu. Kwa hivyo naam nimefuga wanyama wengi sana tofauti, tofauti.